Wakati wa asubuhi mara nyingi mimi huwa nakula ugali. Hii ni kwa sababu ugali ni chakula ambacho huwa kina nguvu sana. Na mimi ni mtu ambaye napenda kufanya mazoezi kabla niende kazini. Na pia huwa nahitaji nguvu ili kufanya kazi yangu kwa bidii bila kuchoka wakati wa mchana.

Mimi huwa na sherekea siku yangu ya kuzaliwa. Hii huwa ni siku muhimu sana katika maisha yangu. Kwa hivo, mimi huwa natenga fedha na pia huwa natenga muda kuhakikisha kwamba siku yangu ya kuzaliwa uwa naandaa sheree kubwa na pia huwa nakarabisha marafiki ya wangu ili tuweze kusherekea pamoja.

Mimi hupenda kufuatilia matukio ya kimataifa. Hili ni jambo ambalo nimelifanya tangu nikiwa mtoto na huwa natenga muda au ninapotoka kazini. Mimi huwa napitia katika mtandao na huwa natafuta maswala yanayoibuka kama vile siasa ya kimarikani na pia mazingira. Hili niweze kujua mambo yanayoendelea katika dunia.

Mimi huwa napenda kusoma kuliko kuandika. Kusoma huwa inaniwezesha kufanya utafiti na pia kudurusu mambo ambayo yanaendelea katika nchi yangu ama mambo ambayo ya naendelea kote ulimwenguni. Jambo hili huwa linani ezesha kupanua mafikira ya akili yangu na pia kueza kutatua mambo mengi yanayo ibuka katika nchi yangu ama kote duniani.

Mimi huwa najistawisha wakati wa likizo kwa kuhudhuria mikutano inayofanyika katika inchi yangu. Baadhi ya hizi mikutano huzungumuzia mambo kama vile kilimo, biashara, teknolojia na mambo mingi sana ambayo huwa inanipatia akili na maarifa ili nikuwe mtu mbunifu na kutatua mambo mingi yanayotokea katika jamii.

Kinywaji baridi ninachokipenda ni soda au maji. Mimi utumia hivi vinywaji wakati ninapotoka mazoezi ama wakati wa jua akali. Hik ni wakati ambapo maji mingi upotea kwa mwili kupitia jasho. Kwa hivo huwa inanipatia fursa ya kunywa hivi vinywaji hili niweze kurudisha maji katika mwili wangu.